Mvua inanyesha sana leo. Mhh sauti yake kwenye dari inanitulia. Mhh eh Itatoka nje au nikae nyumbani. Nadhani kukaa ndani ni bora. Mvua haitaisha haraka. Hh Itakunja kunjua tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa si jasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani. Wanafurahi na mfua. Wanasema wanataka kuenda nje waangamize maji. Lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Hhh siku za mvua ni za kupumzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni. Watoto watapenda. Baridi kama hii inaitaji supu ya moto.